Napendelea kunywa chai ya maziwa. Ina faida nyingi kwa mwili na akili. Chai ya maziwa unipa nguvu na uchanga mfu wa kuanza siku. Hasa baada ya kuamka kutoka usingizini. Maziwa yana virutubisho kama proteini na kalshiamu. Ambayo husaidia kuimarisha mifupa na mwili kwa ujumla.

Naam, ninandege wa kufungwa nyumbani nawafuga kwa sababu wananipatia faida na pia hunipafuraha. Ndege ninaowafuga ni kuku ambaho hunisaidia kupata mayai na nyama kwa matumizi ya nyumbani na wakati mwingine kwa kuuza. Kufuga ndege kunanifundisha uwajibikaji kwa sababu wanahitaji kutunzwa kila siku na kuwapa chakula. Maji safi na kuhakikisha banda lao liko safi na salama. Pia, kunanisaidia kupunguza gharama za chakula na kuongeza kipato kindogo.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili marakatha kwa wiki. Hasaa kulingana na muda ni naopata. Sifanyi mazoezi makali sana, bali yale ya kawaida kama kutembea kwa muendo wa haraka, kukimbia kidogo, kunyeosha mwili, na wakati mwingine kufanya mazuwezi ya tumbo na mikono. Nafanya mazoezi kwa sababu najua ni muhimu kwa afya ya mwili na akili. Kunisaidia kupunguza uchovu, kuondoa mawazo mengi, na kunifanya nijisikia mchanga mfu na mwenye nguvu siku nzima.

Mimi napendelea zaidi mahali pakimia. Nikiwa mahali tulivu nahisi amani, ninaweza kufikiria vizuri na kufanya mambo yangu bila usumbufu. Kelele nyingi hunichosha haraka na kupunguza umakini wangu. Mahali pakimia hunipa nafasi ya kupumzika, kutafakari na kupanga mambo yangu, hasa baada ya siku yenye shughuli nyingi. Ndiyo maana, napapendelea zaidi kuliko mahali penye kelele.

Kwa maoni yangu, sera muhimu zaidi ya kampuni ni heshima na usawa kwa wafanyikazi wote. Ikiwa kampuni inawaheshimu wafanyikazi wake, kuwapa usalama kazini na kushirikisha kila mtu, kazi inakuwa rahisi na matokeo ni bora. Sera hizi hufanya wafanyikaji wajisikie vizuri na kushirikiana kwa nguvu.

Mimi napenda kwenda madukani asubuhi mapema. Kwa sababu, wakati huo maduka huwa na utulivu na hayajawa na wateja wengi. Hii inafanya ununuzi kuwa rahisi na wa haraka, bila kusubiri foleni au kukosa bidhaa. Pia, asubuhi ni wakati mzuri wakopata bidhaa safi kama matunda, mboga na mikate. Kwangu, kwenda madukani ya asubuhi kunanifanya nijisikia mchangamfu na kuanza siku yangu vizuri. Ni wakati pia ninaweza kupanga ununuzi wangu kwa taratibu na kuhakikisha sijapoteza muda mwingi.

Mimi napenda zaidi msimu wa kiangazi. Sababu, katika msimu huu, hali ya hewa ni nzuri, jua linawaka lakini si kali sana, na kuna fursa nyingi za kufanya shughuli za nje kama kutembea, kucheza, au kuenda shambani. Pia, msimu wa kiangazi huleta matunda na mboga safi, jambo linalonifurahisha sana. Zaidi ya hayo, msimu huu hunipa hisia ya furaha na uchangamfu. Kwa sababu, kuna mwanga wa kutosha na siku huwa ndefu. Jambo linalo nirahisishia kupanga shughuli za kila siku.

Mimi napendelea kuwa wakaribisha wafanyi kazi wapya kwa upendo na utulivu, ili wajisikie sehemu ya timu mara moja. Kwanza nawaeleza kuhusu kampuni, sera zake, na jinsi kazi inavyofanywa kila siku. Kisha na onyesha ofisi, vyumba vya mikutano, mapumziko, na mahali pa kupata ni vifaa. Baada ya hapo, na watambulisha na wenzake ili wajisikie kama sehemu ya familia ya kazi. Pia, nawa ambia wanaweza kuuliza maswali yoyote wanapohitaji msaada wowote ule. Njia hii, inawasaidia kujenga ujiasiri na kuanza kazi vizuri katika mazingi mapya.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi ya mwalimu. Kazi ya mwalimu ni muhimu sana kwa sababu inaunda mstakabali wa watu na jamii. Mwalimu si tu kwamba anafundisha somo, bali pia anasaidia kujenga tabia, maadili na uwelewa wa dunia kwa mwanafunzi. Bila walimu bora, watu wengi hawawezi kufikia ndoto zao, na jamii haiwezi kufanikisha maendeleo. Kwa kifupi, kazi ya mwalimu ni ya heshima kubwa, kwani inahadhiri maisha ya watu kwa muda mrefu. Na inachangia maendeleo ya taifa kwa ujumla.

Ndio, ni mewaikufuga mnyama. Nimewafuga kuku nyumbani kwa sababu wanatoa mayai na nyama ambayo ni muhimu kwa familia. Pia, hunisaidia kujifunza uwajibikaji kwa sababu wanaitaji chakula, majisafi na banda safi kila siku. Kufuga wanyama pia kuna nifundisha uvumilivu na mpangilio. Kwani, nilazima nitunze wanyama kila siku ili wawe na afya njema. Nishugli yenye faida na pia hunipa furaha.

Mimi ninafanya baadhi ya mambo kwa utaratibu maalumu ili kukamilisha kazi zote kwa wakati Kwanza, kila siku ninaandika orodha ya kazi za kufanya Nikiweka wazi ni ipi muhimu zaidi na ni ipi inaweza kusubiri kidogo Hii inanisaidia kuunda mpangilio mzuri wa kazi na kuhakikisha siishi bila mpangilio Baada ya kupanga, ninaanza na kazi zilizo muhimu na zinazo hitaji muda zaidi au kuangaziwa kwa ukubwa Kisha na shughulikia zile ndogo au rahisi Hii ni kunielekeza nguvu na umakini kwenye mambo yanayohitajika zaidi ili kuha kikisha kazi inakamilika kwa ufanisi.

Mimi napendelea kula ugali, sababu ni kwamba ugali ni chakula cha kawaida, kinachojaa na kinachopendeza kwa latha nyingi. Kinaweza kuliwa na mchuzi mbali mbali kama mboga, nyama, samaki au maharagwe. Jambo linalofanya kuwa rahisi kubadilisha latha na kila siku kuwa tofauti. Pia, ugali ni chakula kinacho toa nguvu nyingi, hivyo hunisaidia kufanya kazi na shugli za kila siku bila haraka ya kula tena. Kwa kifupi, ugali ni chakula kinachonifanya, nijisikie, nimeshaja, chenya afya na kinachopendeza latha.

Mimi naiboresha michakato ya kazi kwa kupanga kazi mapema. Kuweka kipaumbele, kuepuka usumbufu, kutumia zana sahihi na kukagua matokeo. Hii hufanya kazi yangu iwe rahisi yenye mpangilio, yenye kuboreshwa na zikiwa na ufanisi zaidi.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa. Nilifurahia kuona mabunifu mbalimbali ya picha, michoro na kazi za mikono kutoka kwa wasanii tofauti. Maonyesho hayo yali nifundisha kuheshimu ubunifu wa watu na kuona mitazamo tofauti ya maisha kupitia sanaa. Pia, maonyesho ya sanaa hunipa furaha na msukumo wakuunda au kushughulikia mambo kwa njia ya ubunifu, jambo linaloweza kunisaidia katika kazi na maisha ya kila siku. Kwa kifupi, maonyesho ya sana ni burudani yenye elimu na msukumo wa ubunifu.

Mimi hupunguza matumizi ya plastiki kwa njia mbalimbali kwa utaratibu ili kulinda mazingira na kupunguza uchafuzi. Kwanza, ninatumia chupa zinazoweza kutumika tena badala ya chupa za plastiki za moja kwa moja. Na pia, napendelea kutumia mifuko ya vitambaa au kikombe kinachoweza kutumika tena badala ya mifuko ya plastiki ninaponunua madukani. Pili, ninajitahidi kuchagua bidhaa zinye ufungaji rafiki wa mazingira kama vile karatasi, chupa za chuma au glasi badala ya plastiki Hii inanisaidia kupunguza taka zinazotengeneza uchafuzi kwa muda mrefu.

Ndiyo, nimewahi kulima. Nimekua nikijishugulisha na kilimo cha mboga na mimea nyumbani. Hii inahusisha kupanda mbegu, kumwagilia, kufunika udongo na kutunza mimea kila siku. Kulima kuna nifundisha uvumilivu, uwajibikaji na mpangilio. Sababu ni kazi inayohitaji muda na utunzaji wakaribu. Zaidi ya hayo kulima kuna nisaidia kushugulikia chakula safi nyumbani kama mboga, matunda na baadhi ya mizizi na pia kuna nipafuraha ya kuonea mimea ikikuwa na kutoa mavuno. Kwa kifupi kulima ni kazi yenye manufa, husaidia mwili na akili na inafundisha ustahimilivu na mipangilio.

Ndio, nimewai kununua tikiti za Tukio. Kwa kawaida, napendelea kununua tikiti mapema ili kuhakikisha ninapata kitu kizuri na pia kuepuka foleni au tatizo la ukosefu wa tikiti. Ni mewai kununua tikiti kwa maonyesho ya sanaa, michezo au hata tamasha. Kununua tikiti kuna nisaidia kupanga muda vizuri, kujiandaa mapema na kuhakikisha ninafurahia Tukio bila msongo. Pia, hufanya Tukio hilo huwa la furaha na la hukumbukwa kwa sababu ni mejiandaa vyema. Kwa kifupi, kununua tikiti mapema kunarahisisha kufurahia Tukio bila matatizo yayote hayo.

Kwa leo, hali ya hewa niya jua. Ingawa kuna mawingu machache angani. Joto ni lawastani, siikali sana wala si baridi. Hivyo, inajisikia vizuri na huru. Kwa sababu ya hali hii ya hewa ni mevanguo nyepesi kama shati na suruali nyepesi pamoja na viyatu vya kawaida ili nisijisikia joto sana katika hali hii ya hewa ni ingependa kuenda kutembea nje labda bustanini au kukutana na marafiki au hata kufanya mazoezi mepesi kwa sababu ya hali ya hewa inaruhusu kufanya shugli bila usumbufu.

Kazini, nimepata mafanikio kadhaa. Kwanza, nimeweza kutimiza majukumu yangu kwa wakati. Jambo, ambalo, lina nisaidia kupata sifa kutoka kwa msimamizi wangu. Pia, nimeboresha ujuzi wangu. Hasa katika kupanga kazi na kufanya kazi kwa ushirikiano na wenzangu. Zaidi ya hayo, nilichangia wazojipia. Lilo nisaidia kuboresha utenda kazi wangu. Na hilo, lilifanya kazi ifanyike kwa ufanisi hata zaidi. Mafanikio haya yamenipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi na kujiamini kazi.

Chakula cha kigeni nilichojaribu ni pizza. Pizza ni chakula maarufu cha kigeni kinachotoka Italia. Hutengenezwa kwa mkate wa duara, unao okwa, kisha huwekewa mchuzi wa nyanya, jibini na viungo mbali mbali juu yake. Viungo vina vyoweza kuwekwa juu ya pizza ni kama nyama, kuku, nyama ya ngombe au sosiji. Mboga kama vile vitunguu, pilipili hoho ama uyoga au hata samaki. Baada ya hapo, huokwa wa hadi jibini liyeyuke na kuwa laini. Piza ina ladha nzuri na harufu ya kuvutia na hupendwa na watu wengi kwa sababu ni rahisi kula, hushibisha na inaeza kuliwa na watu wa rika zote. Pia, kuna aina nyingi za pizza kulingana na viungo vili vyotumika.

Mimi huosha na kutunza nywele zangu marambili au tatu kwa wiki. Kulingana na hali ya nywele na shughuli nilizofanya. Baada ya kuosha, hutumia mafuta au krimu ya nywele ili ziwe laini na zisikauke. Nikiwa nimefanya shughuli nyingi au joto likiwakali, huongeza uangalizi zaidi ili nywele zibaki safi na zenye afya.

Hekma niliojifunza maishani ni kwamba uvumilivu na subra hufungua milango. Mfano, nilingudua kuwa kusikiliza wengine na kuelewa halizao kuna nisaidia kutatua matatizo badala ya kuharakisha maamuzi kwa hasira. Pia, kila tukio nzuri au mbaya linakufunza kitu. Kwa hivo, nivyema kuchukua muda kujifunza badala ya kukasirika. Hekma hii pia inanikumbusha kuwa kila hatu ndogo ya busara inajenga maisha bora.

Mimi napendelea kusoma zaidi, lakini pia napenda kuandika. Kusoma, kuna nifundisha mambo mapya, kuna panua maarifa, na kunasaidia kuelewa dunia. Kuandika, ni njia ya kuonyesha au kushirikisha yale niliyo jifunza kupitia kusoma. Kwa kifupi, kusoma huchochea fikra, kuandika huchochea ubunifu. Hiyo, hunifanya nipendelee kusoma zaidi kuliko kuandika.

Ndio, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Kujaribu chakula kipya kuna nifundisha kuhusu tomaduni tofauti, viwango vyaladha na vionjo mbalimbali ambavyo uenda siku zozote zile sita kaviona kwa chakula chakile siku. Pia ni burudani ya ladha na mara nyingi ni fursa ya kugundua chakula kipendacho kipya.

Kusafisha nguo ni jambo la muhimu katika maisha ya kila siku ili kuhakikisha usafi na afya. Kwa kawaida, sifui nguo zote kila siku bali huzipanga kulingana na aina na matumizi. Kwa mfano, nguo za ndani na soksi huoshwa kila siku kwa sababu zinatumika karibu na mwili. Zikikusanya harufu na uchafu haraka. Shati suruali na mavazi ya nje huoshwa baada ya kutumia mara chache kwa kawaida kila siku marambili au tatu isipokuwa siku chafu au kuota harufu. Mavazi ya kazi au ya michezo huoshwa maramoja baada ya matumizi makali au mazoezi kwa sababu yanakuwa na jasho na uchafu mkubwa. Kwa kufanya hivo, nguo zinabaki safi, zenye harufu nzuri na kusaidia kuzuia magonjwa yanayohusiana na uchafu au jasho. Hii pia hufundisha mpangilio na nidhamu katika maisha ya kila siku.

Kama ningekua na nafasi, ningependa kutembelea mji wa kale wa Petra nchini jordano. Petra ni mji wa kale uliojengwa ndani ya miamba, ya miwe, nyekundu na unajulikana kwa milango yake ya mawe, ya ajabu na historia ya zaidi ya miaka elfu moja. Ni kiwango cha ajabu, cha usanifu na ubunifu wakale. Ambapo, watu wa zamani waliweza kuchimba nyumba, mahekalu na njia za maji ndani ya miamba ngumu. Kutembelea Petra kungekua kufurahisha kwa sababu ni nafasi ya kujifunza historia, utamaduni na ubunifu wa binadamu. Pia ni nafasi nzuri ya kuchukua picha za kushangaza na kuhisi nguvu ya kihistoria.

Ninapenda hali ya hewa ya jua, yenye joto la wastani. Sio kali sana, wala si baridi. Hali hii, ufanya iwe rahisi kutembea nje, kufanya mazoezi, au kupumzika kwa ukaribu wa asili, bila usumbufu wa joto kali au mvua. Pia, hali hii ya hewa inafanya niwe na hisi ya furaha na uhuru, na ufanya mavazi ya kawaida ya sibaganye sana. Kwa kifupi, hali ya hewa yenye jua na upepo mdogo ni bora zaidi kwangu.

Mimi napendelea kuamuka mapema kuliko kukesha usiku. Kuamuka mapema, hunifanya nijisikia niko makini zaidi, ninanguvu, na ninaweza kupanga shughuli za siku vizuri. Pia, asubui huwa na utulivu na hewasafi. Jambo linalo nisaidia kufikiri kwa makini na hata bora zaidi. Hata hivyo, watu wengine upendelea usiku kwa sababu huwa kimia na huru kufikiri. Lakini mimi napendelea asubui kwa mimi ni mtu wa asubui.

Napenda kusherekea mafanikio ya timu kwa njia ya pamoja na zinazojenga mshikamano. Mfano, kwanza kusharikiana pamoja kwa maneno ya pongezi na tabasamu, ama kula pamoja au kufanya chakula kidogo cha sherehe ila kila mshiriki ahisi kushirikishwa. Unaeza pia kusherekea kwa kushiriki hadithi za mafanikio na kutambua jitihada za kila mtu ila kila mmoja ajisikie kuthaminiwa. Kwa kifupi, usherekeaji wa mafanikio ya timu ni mchanganyiko wapongezi, kushirikiana na furaha ya hapa moja, si kusherekea mtu moja peke hake.

Kitendo cha wema niliwahi kufanya ni kusaidia jirani yangu kubeba mizigo yake ya shule wakati alikuwa na vizuizi vya mwili na hakuwa na mtu wa kumsaidia. Kitendo hicho kilinifundisha kuwa kusaidia wengine hufanya maisha yao kuwa rahisi na mara nyingi tabasamu dogo au shukrani inaweza kumfanya mtu ajisikie vizuri sana. Kwa kifupi, kitendo cha wema ni chochote kinachosaidia au kufurahisha mtu mwingine bila kutaka kitu chochote kwa malipo.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa Nilihama nikaenda kuishi sehemu nyingine kwa sababu ya masoma yangu na pia kutafuta nafasi nyingine na fursa ya maisha Hata hivyo mahali nilipozaliwa bado nina kumbukumbu nzuri na wapenda Napenda pia kwa sababu ndipo nilikulia na kujifunza mambo mengi ya msingi maishani pale pamoja na marafiki na familia.

Napenda rangi ya bulu ya muanga kwa ukuta wa chumba. Rangi hii hutoa umumilivu, utulivu na amani. Husaidia akili kupumzika na hufanya chumba kionekane kikubwa na chenye muanga. Pia ni rahisi kuichanganya na samani za rangi tofauti. Kwa kifupi, bulu ya muanga ni rangi bora kwa chumba chakulala au kupumzika.

Napendelea video za YouTube mtandaoni. Napendelea kutazama video hizi kwa sababu YouTube ni jukwaa linalotoa kila kitu pahali pamoja. Kwanza ina aina mbalimbali za video zinazokidhi mahitaji tofauti. Kuna video za burudani kama muziki, vichekesho au michezo, video za elimu na mafunzo, video za habari na mitindo na hata story ya uzi na mafupi. Hii inafanya kila mtu awe na kitu cha kufuatilia kulingana na ladha yake na umri Pili, YouTube ni rahisi kufikia. Unaweza kutumia simu, kompyuta au kibao na kuangalia video popote na wakati wowote ukiwa kwa mtandao Hii ni tofauti na runinga za kawaida ambazo zina ratiba maalumu Pia video nyingi zinaweza kushirikiwa, kupendwa na kutolewa maoni Jamb linalowapa watazamaji uhusiano wa moja kwa moja na waandishi wa video zile.

Ndiyo, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Wazo hilo linavutia kwa sababu biashara hunipa uhuru wa kufanya maamuzi, kutubia ubunifu, na kujenga kitu kita kachoni letea maendeleo ya muda mrefu. Kuanzisha biashara pia kuna nifundisha uwajibikaji, nidhamu na uvumilivu kwa sababu mafanikio hayaji haraka. Changamoto zipo kama mtaji na ushindani, lakini kwa mpango mzuri na bidii, biashara inaweza kufanikiwa. Kwa ujumla, biashara ni njia ya kujitagemea na kutimiza malengo ya maisha.

Kipawa maalumu nachokihisi ni nao ni uwezo wa kuelewa na kuelezea mambo kwa rahisi. Hii na maanisha, ninaweza kuelewa mawazo magumu na kuyafafanua kwa maneno rahisi. Pia ninaweza kusaidia wengine kujifunza au kupata mwanga katika mambo ya wanayoyashinda kuelewa. Pia ninaweza kuchambua hali au tatizo kisha kutoa ufumbuzi au mapendekezo ya busara. Kwa kifupi, kipawa hiki ni kuchanganya akili, mawasiliano na ufahamu ili kufanya mambo ya kila siku kuwa rahisi kwa wengine pia.

Napenda kupata mafunzo yanayohusiana na uongozi, usimamizi wa miradi na mbinu za kisasa za teknolojia kazini. Hii ni kwa sababu, uongozi na usimamizi wa miradi hufundisha jinsi ya kupanga kazi, kushirikiana timu na kufanikisha malengo ya pamoja. Teknolojia mpya husaidia kufanya kazi kwa haraka, kwa ufanisi na kwa ubunifu zaidi. Pia, mafunzo kama haya anapanua ujuzi wangu, kunipa fursa ya kupanda ngazi kazini na kufanya michango yangu kwenye matokeo makubwa na bora zaidi.

Mimi napendelea kitanda kizuri kuliko kigumu sana. Kitanda kizuri ni kilicho laini kidogo, kina chonga mkono mwili vizuri na kufanya usingizi uwe wa kina na unaoritisha. Kitanda kigumu sana kinaweza kufanya mgongo au misuli isipumzike vizuri. Jambo linalofanya mtu ajisikie choka au maumivu wa asubui. Kwa kifupi, kitanda kizuri usaidia usingizi bora na mwili kupumzika kikamilifu.

Kwa kawaida, mimi huenda hospitali angarau mara moja au mbili kwa mwaka kwa ajili ya ukaguzi wa kawaida ama chanjo na zaidi kama kuna ugonjwa au tatizo la kiafya. Ukaguzi wa afya ya kawaida husaidia kugundua matatizo mapema na kuzuia magonjwa. Kutembelea hospitali kwa tatizo la haraka ni muhimu mara tu dalili zinazoonekana. Hospitali huitajika kutembelewa mara chache kwa ukaguzi wa kawaida na zaidi kulingana na hali ya afya.

Mimi ninaposhirikiana na timu na penda kushirikisha mawazo yangu na kusaidia wenzangu pale wanapohitaji msaada. Pia ninasikiliza kila mtu na kuhakikisha kila mmoja anafanya kazi yake. Tunaelewana vizuri na kusherehekea mafanikio pamoja kuna nifurahisha hata zaidi. Hiyo ndiyo hufanya na kunipa motisha kwa kushirikiana na timu ile wakati wowote ule.

Mimi ninatumia zana kadhaa za dijiti kila siku ili kufanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi na enye ufanisi. Kwanza, simu yangu ya mkononi ni muhimu sana. Ninatumia kusalimiana na kuwasiliana na familia, marafiki, na wenzangu kazini au shuleni. Pia, natumia simu kupata taarifa mpya kupitia mitandaoni ya kijami au tovuti maalumu. Pili, kompiyuta au laptop ni zana nyingine muhimu. Natumia kufanya kazi, kuandika taarifa, kufanya utafiti na kupanga ratba yangu kompyuta, kufanya kazi kubwa zifanyike haraka kuliko vinginevyo na pia, husaidia kuhifathi taarifa muhimu, ambazo ninaweza kurudi kuzitumia badae Tatu, programu za mawasiliano kama baruapepe, whatsapp, husaidia kushirikiana na wengine Hii ni muhimu sana, pale unapokuwa na miradi ya pamoja, au tunahitaji kushauriana kwa haraka mitandao na vivinjari vya intaneti ufanya iwe rahisi kupata marifa mapya, kuangalia habari na kujifunza mambo mbalimbani Kwa mfano, ninapenda kutazama video za elimu au kusoma makala zinazosaidia kuongeza ujuzi wangu.

Ndiyo, mimi ninafuata matukio ya kimataifa. Hii ni kwa sababu yananipa taarifa juu ya mambo yanayotokea duniani kama siasa, uchumi, sayansi, michezo na burudani. Kujua matukio haya kunanisaidia kuelewa hali ya dunia, mitazamo ya watu tofauti na fursa au changamoto zinazoweza kuadhiri maisha yetu. Pia, kufuatulia matukio ya kimataifa kunanisaidia kujifunza mambo mapya na kupata ufahamu wa kimataifa. Si tu kuhusu habari bali pia kuhusu utamaduni na maendelea ya teknolojia ama pia elimu.

Mimi ninapokuwa na msongo wa kazi napumzika kidogo kupanga kazi yangu vizuri na kufanya jambo dogo la burudani kama kusikiliza mziki. Pia naweza kuzungumza na marafiki au mshirika wa kazi ili nipate msaada wa kupunguza msongo. Hii, hunifanya nijisikie tulivu na kuendelea na kazi vizuri bila tashwishwi yote ile.

Zoya nzuri nililojenga ni kusoma kila siku. Kila siku ni najitahidi kusoma vitabu, makala, au hata habari. Zoya hili limenifundisha kujifunza mambu mapya, kuongeza maarifa, na kuelewa dunia vizuri. Pia, linanisaidia kuboresha uwelewa wangu, wamaneno, na mawazo. Jambo linalonifanya niwe makini zaidi, kazini, na hata shuleni. Kusoma kila siku ni zoya ambalo linafaidi maisha yangu yote.

Ndiyo, napenda chakula chaharaka, lakini si marazote. Chakula chaharaka ni kizuri pale nina poitaji kitu haraka au wakati sijapata muda wakupika. Kwani, ufanya ni sahau njaa kwa muda mfupi. Pia, linaladha nzuri na linapendeza kiakili. Hasaikiwa ni vile, ni kitu kama pizza. Hata hivyo, sipendi kula chakula chaharaka maranyingi kwa sababu hakina lishe bora na kula sana kunaweza kuadhiri afya. Chakula chaharaka ni furaha ya mara kwa mara, lakini si lishe ya kila siku.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege, na ilikuwa safari yenye uzoefu wa kipekee sana. Mara ya kwanza nilikuwa na wasiwasi kidogo, hasaa nilipofika uwanja wa ndege. Kila kitu, kilionekana kikubwa na chenye taratibu nyingi. Nilipitia ukaguzi wa usalama, nikasubiri langoni, na wakati wa kuingia ndani ya ndege nilihisi msisimuko mkubwa. Safari ya ndege ilinipa uzoefu mzuri na kuniongeza ujasiri. Tangu hapo, nimeiona safari ya ndege kama njia haraka, salama, na yenye faraja ya kusafiri, hasaa kwa wakati ndefu.